Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mengi yanatokea nchini. Serikali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkowa wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia sana watu wengi. Nauli za basi zitashuka, lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua hayu kutoe mwaka huu ni jambo la kusikitisha na tumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi habari za dunia zinaonyesha mambo mingi yanaendelea Niombe amani iwe duniani kote.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

Sijampigia Amina simu kwa muda mrefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalie hali yake. Yehe ni rafiki yangu wakaribu. Tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tutaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana Lazima tuwatunze Nitampigia baada ya kazi leo, tutapanga siku nzuri ya kutana Tuzungumze kwa urefu, urafiki ni hazina na adhamani kubo.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nina zitumia zote? Nadhani ni nusu tu. Nizifute zile zizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nipunguze programu ya ramani pia. Nina utumia kila siku. Inasaidia kupata njia. Programu za michezo. Jee, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kathaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya bengi ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaeka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nina hisi usingisi sasa. Ni saa ngapi? Sata tatusiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni a mke ya subuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Ni mezima taa zote na kufunga mlango. Je, ni meweka kengele ya saa na ya subuhi? Hebu niangalie. Ndiyo. Imewekwa vizuri. Ni tazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi nzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku umbya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu usiku muema.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

Leo lazima niende kutembea. Nimeka sana nyumbani wiki hii. Mwili yangu unaitaji mzozo. Nita kwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji, nisi kauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazowezi ni muhimu kwa afya na moyo wa mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubui lakini siku amuka mapema Nathani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima Ntengeneze tabia nzuri.